Tabia ambayo ninayochukiza zaidi ninaeza sema ni vile kuto hiifadhi mazingira. Ama kuwa na kelele mahali ambapo pasipofaa kelele kuto heshimu watu hizo ndio kadri ya tabia ninazochukiza.

Napenda kusoma sana lakini ingawaje wakati mwingine pia napenda kuandika kwa kuwa ninapoandika ni vitu ambavyo nitakuja kuangalia baadae. Ambazo ninastahili nitazitilia maanani. Za maanani ndio naandika.

Haa ninavyopenda kuwasiliana na watu ni kuwa na maneno machache kuwa kuongelea vitu vya maana haraka haraka ndiposa tusishinde tukikwama mahali pa moja na tukikwama mahali pa moja kuna mambo mengi itakuwa ni kama udaku ama umbea kwangu sasa naeza sema na kujumulia ku kuwasiliana na watu napenda iwe haraka dharura.

Nguvu zangu kazini naeza sema ni kujumuisha kuweka watu pamoja. Kutatua shida za kikompyuta hapo. Naeze sema hiyo ndiyo nguvu zangu na pia upande wa kujulisha watu maarifa. Nguvu zangu ziko kazini.

Kazi ya nyumbani ambayo ninayachukia naeza sema ni kuosha vyombo. Kwa kuwa hiyo ndiyo nahisi ni kama inachukua muda mwingi kwangu. Na pia si ati ni kitu ambacho napendelea kwangu naeza sema kuosha vyombo tu.

Sanaa nazipenda mingi ya kuchora pia ni sanaa ninayoipenda muziki na sinema pia hizi tatu ndio miongoni ya zile zilizo simama nje na mimi nikapenda.

Kuimba labda mara moja kwa moja. Vile tuseme muda nipo kwa bafu hapo ndiyo napenda. Kuimba ingawaje sio kitu ambacho napenda sana kwa mwisho sana siwezi sema kuimba sio sana vile.

Ninapo kuwa nafuraha nyumbani mara mingi naweza kufanya usafi na kuangalia vitu ambavyo nimekawia kuziangalia tuseme sebuleni chumba cha kulala au jikoni.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya mandhari iliyotulia kando ya mto hapo ndiyo nahisi yaani harufu mzuri kwa hapo kuwa haija changanyika na makemikali au mambo yengine mingi kwenye nasema harufu ya nje tu yaani karibu na kando ya mto.

Wikendi kwa kuwa ni likizo ya wiki mara kwa mara napenda kutulia nje na marafiki kuocha kuona sinema ama pia kubugia vinywaji mbali kwa mbali.

Mi penda chumbani naeza sema kijani kibichi au rangi nyeupe, hizo mbili ndiyo naeza sema ni bora kwa kuwa inaonyesha usafi pia na ukiwa nyumbani unahisi umetulia.

Historia ni kitu ambacho napenda sana, nafurahia sana kuwa mingi zimehifadhiwa vyema na tunaweza kuzisoma na kuelewa mahali ambapo tulipotoka na nirahisi kujua na kuelewa mahali ambapo tunapoelekea.

Uwezo ambao ningetaka kuwa nao zaidi ni kuwa na pesa mingi kwa kuwa sasa hivi. Sasa siezi sema nina hela miongoni mingi.

Kwa kusema ukweli unaweza kwa kuwa siyo kila kitu kinachotumia teknolojia kila siku. Unaweza sema siku moja mbili au tatu unaweza tumia isipokuwa saa zingine unajipata umeitegemea zaidi teknolojia.

Asubuhi mara mingi mimi hula naeza sema chapati au mkate kwa sana hizo ndiyo vitu hata mimi mwenyewe nishazoea mwili pia ishazoea naeza sema hizo mbili sana ndiyo asubuhi zinajipata kwa kiamshakinywa changu.

Kuimba sio sana kwa kuwa pia uimbaji unahitaji sauti iliyo fanyiwa zoezi zaidi. Kwa hivo kwangu mi naezi sema kuimba sio sana vile. Lakini nikiwa bafuni sikosi kuimba.

Kumbukumbu bora ninayoithamini sana kutoka utotoni naweza sema ni wakati ule nilipojua kuendesha baiskeli. Nilihisi kama naweza pepea. Kwangu hiyo ndiyo kumbukumbu ya juu zaidi.